Napenda zaidi kufanya kazi na wengine kwa sababu mchanganyiko wa mawazo tofauti huleta matokeo bora zaidi. Ingawa kuna wakati unahitaji utulivu wa peke yako ili kupanga mipango, kufanya kazi kama timu kunapunguza mzigo na kufanya kazi iwe ya kufurahisha zaidi kupitia kusaidiana na kupiga story mbili tatu.

Asubuhi mimi hupenda kuanza siku yangu na kikombe cha kahawa nyeusi yenye moto. Kwani harufu yake pekee inatosha kuniamsha akili na kunipa msisimko wa kuanza kazi. Ladha yake chungu kiasi inanisaidia kupata umakini wa haraka. Na ni kama tambiko langu dogo la kujiandaa kisaikolojia kabla ya kuanza kukimbizana na ratiba za siku.